Ndiyo kabisa ninagawanya takataka zangu kwa makini na uzito nina vyungu maalum vya nyumba moja ya takataka ya kuoza na lingine zisizo oza kama plastiki nikitupa takataka za kuoza huwa nazieka kwenye kompositi yangu ili kutengeneza mbolea za bustani takataka za plastiki au karatasi nazitengeneza ili ziweze kutumika tena najua muhimu wa hali si mazingira tu. Mbali kwa mstakabali wa jamii yetu ni jukumu letu sisi sote kulinda ulimwengu wetu. Hivi ndivo nagawanya takataka zangu kwa furaha na moyo wote.

Mara nyingi huwa nacheza na kaka yangu mdogo au marafiki zangu wa karibu. Kaka yangu anapenda mchezo wa vidakuzi. Mara nyingi tunacheza pamoja jioni bada ya kazi. Pia nina kikundi ya marafiki tunaokutana mara kwa mara uwanjani kucheza mpira wa miguu. Tunakutana pamoja siku ya jumapili ya asubuhi tukicheza na kujijadiliana badae. Wakati mwingine tunacheza kichezo cha bao au babu. Anapokuja kutembelea ni fursa nzuri ya kuimarisha uhusiano wetu.

Kwa kweli nimewai kulima kumbuka tangu kwanza ni zile nilipokuwa mdogo na dada zangu shambani tulipanda mboga kama nyanya sikuma wiki hata kazi za kulima ni ngumu inapendeza sana kuona mbegu unazozipanda ikiwa na kuota matunda. Hata sasa, mazigira mandogo nyumbani hapa hapo, pana panda mboga za majani. Shauku hii ni kuwa, kulima ilikuwa inataka kutoka kwa baba yangu. Inanikumbusha mara nyingi uzuri wa asili na jinsi chakula vinavyofika mezani. Hii ni fursa mzuri ya kujua nachokukulisha mwilini wako.

Zoezi langu bora ni kusoma kila siku kwa dakika thelathini kabla ya kulala. Nilianza hili kwa lazima baada ya kugundua nimelala tele hakikoni kila siku. Sasa kitabu ni sehemu ya mazoea yangu ya usiku. Chaguo cha vitabu mbali mbali hasa historia na maisha halisi huwa kinanisikiza mziki mweuspe wa kusoma kwenye kiti changu cha sterehe. Hii ilinisaidia kupumzisha akili, kupunguza msongo wa mawazo na, kunitayarisha usingizi mzuri. Zaidi ya yote ni nimevumbua ulimwengu mpya wa maarafa na kufanya nijisikie, nimepumzika na tayari kupambalika na usiku iliofuata.

Kwanza anapenda utamaduni wa ushirikiana. Watu hapa wanasidiana na kuhumiana kwa ndugu si kama washindane. Pia anapenda hakika ya kukua tu jumla sio tu kwa maadili mbali kuhilimika katika mafani. Pia ungozo wetu unasisitiza umuhimu wakujali afya ya wanafanyi kazi na hata kuota mapumziko ya kutosha. Zaidi ya yote napenda jinsi tunavyozingatia mabadiliko makubwa kwa wateja wetu. Hii inanipa furaha kubwa kujua kazi yangu inasaidia mahali pengeni. Hata kuna mazoea ya kushilikiana na kusherekea mafanikio pamoja. Hii inajenga urafiki na motisha. Kwangu shirika hili ni kama familia ya.

Ndoto yangu kubwa ni kuweza kujenga shule ya watoto wenye umri tofauti na mahitaji maalum. Nataka kukuwa na kitu ambao, kila mwanafunzi anahisi ka, kukubalika na kueleweka. Asa, wenye changamoto ya kusikia na kuona au kujifunza. Ningependa shule hiyo iwe na bustani ya sana, uwanja wa michezo, mabarabara ya teknolojia. Nataka kuona watoto wakipata fursa ya kukuwa na njia ya wanaozoeleka. Wakiwa na furaha au uhakika wa kesho, hii ndoto ninayota kila siku mchana ninamini itadhanika.

Ninapenda sana kwenye maziwa. Hasa maziwa ya ni kinywaji changu cha asubuhi. Ninakunywa maziwa najisikia nimepata nguvu ya kuanzia siku. Ninapenda zaidi maziwa ya mgando yana ladha mzuri ya asili. Wakati mwingini huwa na nunua maziwa ya chai ama mara ingini huwa nanywa na keki. Hunikumbusha ututoni mwangu.

Kwanza ninaelewa kabisa malengo ya mradi na mahitaji ya kwa mteja, ninaandika maelezo muhimu na kuweka malengo wazi kisha ninaunda mpango mzima wa kazi nikigawanya mradi hatua kwa hatua kuweka vipimo za mafanikio. Ninaamua rasilimali zinazohitajika kuchagua timu hii sahihi.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Kwa kweli kazi ya asubuhi ni kitu chenye kinachonichukuza. Kwa kawida huamka saa sita asubuhi bila kekengele hata siku ya mapumziko. Hii inanipa furaha kubwa kuona jua ikichomoza kusikia ndege wakiimba na kupata dakika za utulivu kabla ya dunia kuanza kelele. Kuna uhuru wa kipekee unapokuwa na saa moja au mbili ya zaidi mawazoni mwa siku huwa ananieza kusoma na kuandika au kufanya mazoezi ya mapema, hata kazi yangu ya ubunifu bora kufanya asubuhi, usiku hata ndivyo hivyo, nimechoka tayari, saa kumi usiku mi kama masika kwangu.

Ndiyo nasoma gazeti mara kwa mara hasa mwisho wa wiki hii kuna furaha maalum katika kusukaa kwenye kiti cha starehe na kusoma gazeti la karatasi. Kwa kweli ilikuwa maliki gazeti juma la pili na kukariri sehemu kwa sehemu napenda kwanza habari za kimataifa kisha mchezo na mwisho maswala ya burudani na jamii.

Kwanza ninakamata tatizo kwa ndani pili nichamue mzizi wa tatizo tatu ninaanza sulihisho mbali mbali. Ninachagua suluhisho bora kulingana na uwezekano gharama na muda uliopatikana. Tana naanza kutekeleza hatua kwa hatua. Muhimu zaidi husikika peke yangu mara nyingi husikilisha mwenzangu na kwa mawazo na hata kuomba ushauri wale waliopapita tatizo kama hili.

Kwa kweli mimi ni umbwa wa usiku. Kidogo, kama kawaida huwa sina usingizi kabla ya saq moja usiku, mara nyingi huwa nimeweka alamu ya kulala kwenye simu kuniokoa, lakini mara mingi nashindwa. Usiku huwa wakati wangu wa kua na amani zaidi, nafanya kazi za ubunifu nasoma vitabu au kutazama video mzuri. Wakati mwingine hata nafanya mazoezi ya haraka saa sita usiku, saa tisa usiku, lakini najua hii ni si tabia mzuri asubui huwa ni ngumu kuamka.

Bustani za umma hupa hapa swa. Inazo zipenda ni kama jijini nina bustani moja ya kihistoria ambayo huwa naenda pale, nikitaka kutafakari naketi chini kwenye mti mzima na kuona watu wakipita hunipa utulivu mwingi. Pia, pwani ya moto karibu na nyumbani mwangu ni sehemu nyingine inayonipa furaha. Kwa hivyo.

Napenda wanyama wengi, lakini kwa dhati napenda paka. Nina paka wawili nyumbani, Simba na Wanjai. Simba ana rangi ya manjano na mwenye tabia ya kufurahisha. Huku, Wanjai hakiwa mpole na mzuri. Mara nyingi hukaa karibu nami wakati nafanya kazi. Pia napenda twiga kwa sababu ya urembo wao na shingo ndefu. Nilipokuwa mtoto nilikuwa na hadithi za twiga. Huwa inanivutia sana kila ninapo watembelea hifadhi za wanyama.

Napenda kutumia kompyta kwa kazi zangu za kila siku na ubunifu kwanza kupiga hesabu. Natumia kuchambua data za kazi na kutengeneza repoti pia kutengeneza makala na mahasiliano. Kwa burudani natumia kompyta kuona kutazama video za upishi na usafiri kwenye kompyta.

Napenda kuandika kwa mkono kwa mambo ya kibinafsi. Au kwenye vimbali vidogo lakini kwa kazi maandishi marefu, napenda kuandika kutumia kompyuta ni rahisi. Kuhari kurekibisha makosa au kukakibiana na kazi pia wanaeza kuandika kazi zaidi kwenye kompyuta.

Napenda kutazama video kwa kujifunza na kuburudisha haswa kwenye youtube. Huu ndiyo ukurasa wangu wa kwanza ninaeza kutumia masaa nikitazama mafunzo ya kifundi. Kama vile kutengeneza vifaa au kupika chakula vipindi vya kusisimua na vya historia na muziki wa video za nyimbo nilizozipenda kutoka utotoni.

Ninapenda kwenda sinema mara mbili au tatu kwa mwezi lakini si kwa ratiba maalumu. Mara nyingi huenda siku ya ijumaa jioni ili kuanza wikendi kwa furaha au jumapili asubuhi kuepuka foleni ninachokipenda zaidi ni hisia ya kukaa gizani. Ukisikia sauti kubwa filamu au kusahau ulimwengu wa nje kwa muda.

Ndiyo natumia mitandao ya kijamii kila siku kwa maathumi mbalimbali kwanza instagramu ni kipenzi changu napenda kufuatilia marafiki na kuona picha zao. Wanaozulu maeneo mbalimbali pia whatsapu ni muhimu wa mawasiliano ya haraka na familia na marafiki wangu Facebook natumia kwa habari za jamii na kujiunga kwa mavikundi vya kuvutia kama mapishi au safarini.

Napenda rangi ya zambarao nyepesi au kijana majani. Chepesi kwa ukuta wa chumba zambarao huniletea utulifu na heshima ya kifalme. Uku kijani kinanikumbusha asili na kupumzika kwa macho kwa chumba cha chakula na ningechagua zambarao nyoyoro ili kuleta hisia za usingizi na mzuri za kwa.

Tunda langu la kupendeza ni embe hasa ile dodo kila ninapokaribia harufu yake ya kitropiki hunivuta kama kichawi. Ninapopasua ndani rangi ya manjano ya kuvutia hunikumbusha jua la kiangazi. Mutabiri wake mwembamba ni tamu kunifanya nisitake kukoma.

Ninafikiri ushirikiano wa timu ni msingi wa mafanikio kwanza ninajitahidi kuwa msikilizaji mzuri. Ni kombora maoni ya wenzangu kwa undani mara nyingi huchukua nafsi hii kurahisisha mazungumzo kwa kutoa muktasari wa majadilio. Pia napenda kugawanya maarifa na kusaidia wenzangu wanaokumbwa na changamoto.

Wangu wa bure ni kionjo cha soha mzuri kati ya kupumzika kujifurahisha na kujihusia na mambo yanayonipa uchangamfu mara nyingi napenda kutumia sahemu ya muda wangu kucheza michezo ya video na marafiki huwa nina fursa mzuri ya kujiondowa kwenye mashuguli za siku na kuwa na mzungumzo ya kupamba na wenzangu. Kwa hivyo.

Ninajaribu kunywa maji hata lita mbili au tatu kwa siku lakini jibu la halisi ni nategemea sana shughuli za siku hiyo na hali ya hewa. Kawaida ninanza wa asubuhi yangu na kiu kwa kunywa glasi moja au mbili za maji baridi ili kuwasha mwili wangu.

Ndiyo ni nahifadhi kitu cha thamana isio na kishisho ambacho ni chipicha za zamani za familia iliochukuliwa kabla ya ndugu yangu ndio kukuzala picha hicho inanikumbusha kila wakati nyakati vile nilizo zipata ambapo tulikuwa tunakuwa pamoja na wazazi wetu.

Natumia mchanganyiko wa vyote viwili, lakini kwa msingi 'GPS' ni kiongozi wangu mkuu wa kila siku huku ramani ni jadili ya ikiwa na utajiri wake wa pekee. 'GPS' ni muhimu kwa urahisi wake. Inapohitajika kupata njia haraka kwenye barabara au kuepuka msongamano uwelewe ezeka kwa urahisi.

Kila siku maisha yangu ni kidijiti yanazunguka kwenye kifaa kimoja kikuu. Simu janja ambacho ni kituo cha mawasiliano na shuguli zangu zote zaidi ya haya ninatumia kompyuta kibao kwa kazi za kina. Hasa outlooku kwenye barua pepe na excel kwa uchambuzi wa data.

Ninaongoza muda wangu kazini kwa kutumia mfano wa kuiga, kipaumbele au kuzingatia utendaji sio tu zina ngapi nina tafanya kazi, kwanza ninaandaa orotha ya kazi muhimu kwa siku hiyo asubuhi na kuzipanga kulingana na uzito wake.

Napenda kufanya shughli za kujenga uhusiano na kukuza furaha ndani ya familia. Mara nyingi tunapopika pamoja jioni ya jumamosi kila mtu ana kazi yake na mwisho hukaa kwenye meza kuwa na kuongea kiasi kinachochekesha. Tunapumzika pia kwa mcheza wa familia kama bao au nasua usiku wa kuamkia.

Kila siku maisha yanaendeleshwa na programu chache, muhimu zinazonipa huduma mbalimbali, anuani zangu ni za kwanza ni, whatsappu, kwa mawasiliano ya haraka na familia na marafiki, na jimeli kwa barua pepe za kazi, google map hunisaidia usafiri na spotify hunisaidia kwa muziki na podcasti.

Kwanza ninaweka mfumo maalumu wa kuhakikisha ninakamilisha wakati kazi inapotakikana kwanzia kwa kupanga na utekelezaji. Kwanza huandaa orotha ya kazi zote na kuzipanga kwa mpaumbile. Kwanzia na umuhimu zaidi hadi ndogo ninatumia ndo ndo za simu kukumbusha muda wa mwanzo na mwisho wa kazi.

Programu ninazo tumia kila siku huwa zina ni nikisi mahitaji yangu ya msingi ya mawasiliano kazi na burudani kwenye kwenye simu whatsappu kuna kini ya mazungumzo ya familia na marafiki jimili hutumia kwa barua pepe ya kazi na google drive hutumia kuhifathi na kushiriki nyakati za muhimu.

Sayansi ya astronomia ndiyo inayonivutia zaidi kwa sababu inafungua miungu wa kushangaza. Upepo wa uli mungu ninapenda kujua kuhusu nyota ya la skin na mazingira ya inje ya dunia yetu. Kila siku inapo tazama nyota huhisi furaha na kushanga wadui wa vitu njimoga. Tawala anga.

Usiku kabla ya kulala ni wakati wangu wa kutulia na kujiandaa usingizi kwa hatua ndogo za kimazoea kwanza zima simu na televisheni kuepuka mwanga unaosimumia halafu unaosha uso na kutumia krimu ya lavender ili mwili usielezeke usingizi.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kwa kuyachambua kwa makini na kuyaweka kwenye hatua ndogo za kila wiki. Kwanza kuchambua malengo makubwa kwa mwaka na kuyapasua kwa malengo madogo kila mwezi. Kwa mfano kuongeza mauzo au kwanashiri kwa jambo ya mauzo kila jumatano.

Ndelea mwanga wa kati kwa ajili ya starehe na utulifu wangu lakini utumia mwanga mkali pale tunapohitajika na utendaji mwanga wa kati kama mwanga wa taa za kupooza au taa za mkononi imenisaidia kuunda mazingira ya kupumzika hasa jioni na hudumisha macho yangu mihamwani.

Napenda kupaka rangi zaidi kuliko kuchora lakini ninaheshimu sana uhodari wa kuchora mistari kamili. Kupaka rangi kuna nipa furaha ya kuona rangi zinacho changanika na kujenga maana kwenye uchoraji huwa naona ni kama mziki wa macho inaweza kuwa na wimbo ya kuwa rangi nyororo au mshindano wa vivivo tofauti.

Navipenda vitu viwili lakini kwa sababu tofauti kabisa chai ni rafiki yangu wa asubuhi hunipa utulivu hasa nikiwa na chai masaa ya ni pilipili na wa manga au maziwa hunisidia kwa kutumbatia ndugu mpendwa baada ya usingizi kahawa ni chochote changu cha mchana.

Napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni zaidi ya usafiri na fursa ya kuzindua akili kufanya mazoezi na kugundua mambo mapya katika mazingira yangu mara nyingi hutumia muda wa mchana kutembea kwenye vichochoro cha wanyama au kuvuka miji ndogo ili kuvuta pumzi na kusikia upepo na kuona watu wanao pita.

Anapenda kuhu msiki wajadi utani wake kwa kihistoria na ujumbe wake wake wakishujaa. Husema hadithi zake kwa sauti za vilima na alamu za asili kwa mzeze, kayamba na marimba. Hunikumbusha utamaduni wa babu zetu na jinsi wanavyokua wakipenda na kucheka kati ya halfa zao.

Napenda vipindi vya televisheni vinavyochanganya ulimwengu wa asili na hadithi za vina zenye mafunzo. Kipindi kinachonipendeza zaidi ni nature swiss pass. Kinaonyesha wanyama wa porini wa Afrika mashariki na mawajadiliano wa ya watalii wanaotembea. Husema kuhusu maisha ya masokwe na nyani kwa uhusiano wa kifamilia.

Napenda kula popcorn hasa ile ya kuninukia harufu mzuri ya kisiagi na chumvi popcorn ni takusunikia vyangu vya dhati nikisikiza muziki na pia inanikumbusha siku za utotoni nilipokuwa nikiangalia sinema na familia yangu.